Na minapenda sana msimu wa baridi laini na mvua nyepesi. Hii ni kwa sababu ni msimu unaohusishwa na utulivu na ukuaji. Watu wengi hupenda kutulia kufikiri na kupanga mipango yao. Pia msimu huo ni msimu ambao mazingira huwa mazuri na hewa huwa safi sana.

Napenda kwenda madukani asubui mapema au wakati wa jioni hii ni kwasababu wakati huo huwa tulivu hakuna msongamano unahudumiwa kwa haraka na hali pia imetulia na mawazo pia yako sawa.

Naam sherehe ninazozipenda ni sherehe za krismasi na mwaka mpya. Ni kwa sababu, sherehe ya krismasi hutoa sababu ya upendo, kushirikiana na kutoa kwa wanaohitaji. Vile vile, sherehe ya mwaka mpya hufanya nitafakari yaliyopita na kupanga yajayo mwaka mpya.

Mwanga unapokatika. Mimi hutumia simu ili kuweka mwanga chumbani. Pia mimi hupumzika na kutulia hasa wakati wa jioni. Pia mimi huzungumza na watu nyumbani. Vile vile mimi hufikiria au kupanga mambo bila kelele za vifaa. Na pia mimi hutumia taa ya dharura au mshumaa kwa usalama.

Ndiyo, napenda sana kupanda milima, ini kwa sababu ni changamoto inayofundisha uvumilivu, mandhari ya juu milimani, ulete utulivu wa akili, pia, inausishwa na afia na nguvu ya mwili, pia, kupanda milima uto isia ya mafanikio, haso unapofika kileleni.

Ningependa sana kutembelea miji kadha duniani ili kujifunza. Kwa mfano, ningependa kutembelea Paris ili nijifunze sana historia na mandhari ya kimapenzi. Pia ngependa kutembelea Tokyo ili nijifunze teknolojia ya kisasa. Pia ningependa kutembelea New York ili nipate kujua utafti wa watu na mawazo. Pia ningependa kutembelea Cape Town kwa sababu ya mandhari ya kiasili ya maishi ya mjini humo.

Mimi hukunywa maji mara kadhaa kati ya glasi sita mpaka nane kulingana na shughuli za siku au hali ya hewa. Mimi hupenda kunywa maji ya kutosha kwa sababu. Maji inasaidia akili kufanya kazi vizuri, maji pia inasaidia mwili kupata nguvu na maji pia ina afya ya mwili kwa jumla.

Na nafanya marafiki wapya kwa kuanza mazungumzo kwa heshima na maswali raisi Pia nafanya marafiki wapya kwa kusikiliza kwa makini na kuonyeasha kutuvutiwa vilevile nafanya marafiki wapya kwa kuwa mimi mwenyewe bila kujilazimisha Pia nafanya marafiki wapya kwa kushiriki mambo tunayofanana.

Niliamka na kuomba pamoja na kutafakari kwa utulivu. Kisha nikajitayarisha kwa kuoga na kupiga mswaki. Badae nikapanga siku yangu kwa kuangalia ratiba. Kisha nikachukua kiamshakinywa. Nikafanya mazoezi mepesi. Na kuangalia simu kama nina ujumbe. Badae, nilijiandaa kuenda kazini.

Naam kuhusu walisilisho, mimi naliona kama nafasi nzuri ya kushiriki mawazo kwa wazi na kujiamini. Kwa mtazamo wa jumla, wasiliona linaweza kuwa la kutisha hasa mbele ya watu kwa mara ya kwanza, lakini pia ni njia kuonyesha kuelewa ujuzi na maandalizi.

Napenda sana kupiga vyombo vya mziki, sana sana gita. Hii ni kwa sababu ya ubunifu na uhuru wake. Chombo hiki husaidia mtu kujieleza hisia zake, hupunguza msongo wa mawazo, huunganisha watu, na pia husaidia kujiburudisha.

Na kuhusu tathmini za kazi. Mimi naziona kama nafasi ya hujifunza na kujiboresha. Tathmini husaidia kujua nguvu zako na maeneo ya kuboresha. Pia hutua maoni muhimu kwa maendeleo. Pia husaidia kuweka malengo mapya ya kazi.

Ili kuongeza uzalishaji wangu, mimi hupanga kazi yangu na kuandika orotha ya kazi, kusimamia muda wangu, kuwa na mtazama uchanya kwa kila jambo ninalolifanya na pia najaribu kujitunza kwa kupumzika na kulala vya kutosha.

Naam nashambulia tatizo kazini kwa kufuata njia ya uteratibu, tulivu na ushirikiano kwa mfano nakisha kuwa naelewa tatizo vizuri na sikiliza na kusanya tarifa zote. Kisha nachambua chaguo langu, badaye nashirikiana kwa kujadiliana napata wezekano na wenzangu, badaye kuchukua hatua ambayo inaleta suluhisho kwa matatizo hayo.

Ndiyo, napenda sana kucheza na watoto, hii ni kwa sababu kucheza na watoto huongeza furaha na ukaribu Pia husaidia watoto kujifunza na kujiamini, vile vile husaidia kupunguza msongo wa mawazo Pia kucheza na watoto kunaimarisha mawasiliano na malezi bora.

Naam kwa mtozamo wangu, napenda vyote, kusimamia na kusimamiwa kulingana na mazingira. Napenda kusimamia kwa sababu, ni nafasi ya kusaidia wengine kukua, kuweka mwelekeo na kufanikisha malengo yao. Pia napenda kusimamiwa kwa sababu, utoa mwongozo na mrejesho, pia husaidia kujifunza na kujiboresha.

Kumbukumbu zangu za utotoni ni kama kucheza na rafiki zangu bila wasiwasi wa majukumu, kucheza nje kwa kuruka kamba, kucheza mpira na kukimbia hadi kuchoka, kuwa na muda na familia, kucheka na kusimuliwa hadithi, sikukuu na sherehe zilizojaa furaha na shule za awali, walimu wazuri au marafiki wakarimu.

Nam mfanyi biashara bora, ni yule mwenye mchanganyiko wa maono, nidhamu na maadili. Mfanyi biashara bora, huiwa na maono, ubunifu, uamuzi mzuri, uvumilivu, uongozi mzuri, na waaminifu na madili.

Nasaidia jami yangu kwa kutoa elimu na taarifa sahihi Kwa kusaidia kutatua matatizo Kwa kutoa ushauri na motisha wakati wa changamoto pia ninasaidia kukuza mawasiliano na uwelewano kati ya wanajami pia nachochea fikra za chanya na maendelo ya kibinafsi.

Mimi napokatika, mimi ufanya mambo raisi inayosaidia kuendelea na shuguli zangu. Kwa mfano, ni hutumia simu ili kupata mwanga. Pia, mimi utumia taa ya dharura au tochi. Pia, mimi huzungumza na watu nyumbani. Pia, mimi upumzika na kupanga mambo yangu ya badaye. Na pia, mimi huangalia akiba ya betri ili kuitumia kwa busara.

Naam, napanga kazi zangu kwa kutumia mpangilio, vipao mbele na ufuatiliaji. Ili nifanye kazi kwa ufanisi, kwa mfano naorodhesha kazi. Ndi kazi zote nazohitaji kufanya. Naweka vipaumbele kwa kuchagua kilicho dharura na muhimu kwanza. Kisha napanga muda wangu vizuri. Naweka muda maalum wa kila kazi. Kisha nafuatilia maendeleo yangu. Kwa kuangalia kazi nilizozikamilisha.

Napenda kusoma vitabu vya ina mbalimbali, kwa mfano napenda kusoma vitabu vya maarifa, binafsi, vinavyohusu kuboresha maisha, nidhamu na mafanikio, napenda riwaya, napenda vitabu vya elimu na sayansi, napenda vitabu vya teknolojia na ubunifu, pia napenda wasifu.

Nina kumbukumbu nyingi nzuri za shule kwa mfano, kucheka na marafiki, kushirikiana darasani na hata katika michezo. Pia, nina kumbukumbu za walimu walionitia moyo, walionifanya nipende kusoma na kujiamini. Pia, nina kumbukumbu za siku za matukio malum kwa mfano, michezo shuleni, sherehe au safari za kielimu. Pia nina kumbukumbu za mafanikio madogo ya, kwa mfano kama kufaulu kwa mtiani.

Ndiyo napenda kucheza michezo ya video lakini kwa kiasi mfano Napenda mchezo ya kimantiki ambayo inahitaji kufikiria na kupanga mambo Pia napenda michezo ya adventure na story beds game ambazo ni za hadithi vile vile napenda michezo ya ndani ya michezo yaani sport games kwa burudani na ushindani wa kirafiki Pia napenda puzzle games ambazo hunisaidia kupumzisha akili.

Ndiyo, napenda kuoga maji ya moto, hasa wakati wa baridi ya asubuhi au jioni, hunisaidia kujipasha mwili, baada ya kazi au mazoezi, hunisaidia kulegeza misuli na kupunguza uchofu, pia napenda nioga maji ya moto, nikitaka kupumzika, maana hunipa utulivu wa akili.

Nam ninapoanza kazi, mi hupanga vipaumbele, naangalia kazi muhimu zaidi ya siku hiyo, baadae napitia ratiba au orotha za kazi, baadae naweka mazingira tayari ya kufanyia kazi, kisha naanza na kazi muhimu na ngumu zaidi, baadae naweka malengo madogo ya siku hiyo.

Naam mimi hufuata mifireji mbalimbali za TV kulingana na maudhui, lakini kwa maramingi napenda BBC kwa habari za kimataifa na uchambuzi wa kina, napenda Citizen TV na NTV kwa habari za ndani na vipindi vya kijamii, napenda National Geographic kwa elimu, science na mazingira, pia napenda DSTV kwa sababu ya michezo mikubwa, napenda pia soapopera kwa vipindi vya kufurahisha na kuburudisha.

Na kila siku mimi hutumia programu ya whatsapp kwa mawasiliano ya familia na marafiki Pia natumia sms kwa mawasiliano ya haraka Natumia youtube kwa kujifunza na kwa burudani Natumia google chrome kwa kutafuta taarifa mtandaoni Natumia barua pepe kwa kazi na taarifa muhimu Pia natumia kalenda kupanga ratiba zangu za siku.

Na nawakaribisha wafanyakazi wapya kwa kuwapa salamu za kirafiki na utambulisho kwa kuwaeleza utamaduni wa kazi kwa kuwaonesha mazingira ya kazi kwa kuwaunganisha na wafanyikazi wazoefu kwa kuwaeleza majukumu yao wazi wazi kwa kuwapa nafasi ya kuuliza maswali na kwa kufatulia maendeleo yao.

Napenda kuzungumza na kucheka na marafiki zangu. Napenda kula na kunywa pamoja nao pia napenda kutazama mechi au filamu pamoja na wao. Napenda kusafiri na kutembea mahali pazuri na marafiki wangu pia napenda kucheza mchezo au ngoma na marafiki zangu. Pia napenda kusherehekea matukio maalumu kama siku za kuzaliwa na marafiki zangu.

Na katika kazi yangu, nalenga kufikia kiwango cha juu cha utaalamu na uongozi. Kwa kifupi, nataka kuwa mtaalamu anayeaminika katika eneo langu la kazi. Kwa kukuza ujuzi kila wakati na kujifunza mambo mapya. Nataka kuwa na athari chanya ili kusaidia timu. Nataka kuchukua majukumu ya uongozi na kufanya maamuzi yenye matokeo mema. Nataka kufikia udhabiri wa kazi na maendeleo ya kipato.

Njukumu nalolipenda zaidi kazini ni kupanga na kutatua matatizo Napenda kuchambua changamoto na kutafuta suluhisho la vitendo Napenda kuratibu kazi za timu hili kila mtu afanye kwa ufanisi Napenda kuboresha michakato hili kazi ifanyike haraka na kwa ubora Pia napenda kusaidia wengine kufanikiwa kwa ushauri na mwongozo mwema.

Na kawaida nenda maktaba ni mara chacha sana labda mara moja au mbili kwa mwezi hasa ninapo itaji utulivu wa kusoma au kufanya utafiti maalum Mara mingi nimiutumia maktaba ya mtandaoni ini kwa sababu ni raisi na zinapatika na muda wote.